Mara nyingi uwa napata kama ni kitu kigumu sana kuweka picha zangu kwenye mtandao. Mimi ni mtu ambaye napenda maisha ya kibinafsi na sipendi mtu akijua namna mambo yangu yanavyo endelea ama namna maisha yangu yanavyo endelea. Kwa hivyo, mimi sipendi kuweka picha zangu mtandaoni na ndivyo, siyo kwamba siweki kabisa, unajua mimi ni mtu ambaye naimba. Na kwa hivyo mara mingi mimi, uwa naeka tu cover zangu za nyimbo, uko mtandaoni, tiktok, ili watu wajue kile ambacho nafanya. Ila tukiongelelea picha ama kile ambacho kinaniusu sipendi. Napenda maisha yangu yakiwa tu mimi pekee yangu ndio najua kile ambacho kinaendelea, mtu mwingine hausiki katika maisha yangu Unajua pia wakati mwingine ni vibaya sana, kila mtu akijua kile ambacho unafanya watu si wazuri, dunia imebadilika Sio kwamba naamini sana mambo za kimila, ila siku hizi watu wengi wanatumia haya picha ambayo tunazieka mtandaoni kuenda kuharibu nao maisha yetu kama wale ambao watu wanapenda mambo za kiganga. Kwa hivo mimi ukiniuliza mimi sipendi kuweka picha zangu. Heri nizipige na nitakumbuka nayo siku ambayo yamepita ila sio kwamba nazieka mtu mwingie azione, hapana.

Tunda langu la kupendeza ni maembe. Naam, sikatai kwamba, kuna tunda mengi sana. Tukianza na papaya, tukianza na parachichi, banana, tuko na tunda mingi sana. Ila, tunda ambalo nalipenda sana na roho yangu ni maembe. Unajua kwa nini napenda maembe? Alafu, pia kuna aina ya maembe ambayo napenda. Kuna hii maembe ambayo ni kibichi ila si bichi sana. Alafu kuna hii ingini ambayo inakuja rangi ya manjano. Hiyo rangi ya manjano sipendi. Napenda hii ambayo inakuja rangi ya kijani. Hiyo. Unajua mbona huo maembe unakuanga tamu. Yaani isiwe mbichi na isiwe imeiva tena kabisa. Maembe, kwanza uikate hiyo kibichi alafu uweke achari, tunaita achari. Ni pilipili fulani nyekundu unaweka katika hiyo maembe alafu unaila. Ai, ni tamu jamani. Alafu unajua pia hii tunda la maembe inasaidia sana mtu na mambo ya ladha. Unapata mimi wakati mwingi inanifanyia kazi sana. Kwanza niligundua inasaidia wakati ambao nilikuwa mgonjwa, nilikuwa na malaria. Niligundua kwamba singeweza kukula ladha ilikuwa imepotea ila nikinunua huu maembe ambayo pia haijaiva sana na si mbichi alafu nieke huu pilipili Unasikia ni kama ladha unarudi tena.